Ndiyo, nagawanya taka zaangu. Ninatenganisha taka zinazo weza kurejelewa na zile ambazo aziwezi kurejelewa kabisa. Hi unisaidia kulinda mazingira. Na pia unisaidia kuchukua zili ambazo zinaweza kurejelewa hili nikaweza kuzirejesha na kuzidua. Pia unifanya nijisikie kuwajibika.

Wakati wabaridi kali yafuayo ni baadhi ya maneno ambayo ninayoyafanya wakati huo. Kwanza ninavaa nguo nzito na vikubwa ili nijilinde. Nakaa ndani ya nyumba ili kuzuia baridi. Napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Wakati muingine napenda kusoma au kutazama filamu ndani ya joto. Hio hunifanya nijisikia mtulivu na salama.

Nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia rahisi na ya urafiki. Mwanzo nawaeleza kuhusu kampuni na jinsi tunavyofanya kazi. Pili ninawashirikisha kwa utaratibu na kanuni za kazi. Tatu nawaonyesha ofisi na vifaa vinvyohitajika nne nawaunganisha na wenzao ili wajisikie sehemu ya team. Tatu, pia ninawahimiza kuuliza maswali popote ambapo wanataka maoni au kuelekezwa.

Mafanikio niliopata kazini ni kumaliza miradi muhimu kwa wakati, kuboresha ufanisi wa kazi kwa kutumia mbinu bora, kupata sifa kutoka kwa wasimamizi wangu na wenzangu, kufundisha au kusaidia wengine kufanya kazi vizuri. Hii inanifanya nijisikie mwenye furaha sana na motisha zaidi kazini.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu. Napenda pia kusikiliza mziki wakati wa mapumziko baada ya kusoma vitabu. Wakati mwingine napenda kutembea inje au kuwa karibu na asili. Pia napenda kuwochi filamu kwa televisheni. Shugli hizi hunifanya nijiskie mwenye furaha na utulivu.

Mimi sana sana ninatazama video zangu mtandaoni kwenye YouTube. Pia natumia Facebook na Instagram kwa video za burudani. Wakati mingine mimi hutumia TikTok. Video hizi hunifuraisha kwa kunifundisha mambo mapya na mengi yaliyoendelea duniani.

Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta. Kwa kuwa ni raisi na ni haraka kuhariri maandishi. Hata hivyo, wakati mwingine, mimi huandika kwa mkono kwa kumbu kumbu au mipango ya maandishi ipasavyo.

Mimi ninaposhirikiana na timu, mimi nashirikisha mawazo yangu waziwazi, kusikiliza wengine kwa makini, kutoa msaada pale panapo itajika, kushirikiana kwenye malengo ya pamoja. Na kushughulikia migongano kwa utulivu ili timu ifanikishe kazi izuri.

Asubui napendelea kunywa chai ya kawaida hau kahawa. Kitu kinachonipa nguvu na kunisaidia kuwa mchangamfu na mwenye nguvu ili kupambana na kazi iliyo mbele. Napendelea kula chakula rahisi ambacho kinanichangamsha.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na maitaji na maendeleo ya teknolojia. Hii inaweza kuwa kila wiki au kila mwezi. Kulingana na jinsi vifaa vinavyotumika. Kuwakikisha vinafanya kazi vizuri. Vinaendelea kuweka kazi kwa ufasa. Na vinaendana na programu au mifumo mpya. Ni njia ya kuepuka, matatizo na kuboresha ufanisi wa kila siku.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kutafuta muda wa kutimiza kazi zote wakati zinapopatikana zimepita mipaka ya muda. Kushughulikia mgongano ya timu na kushughulikia kazi ngumu ambazo zinahitaji ujuzi zaidi pia nilivyo nao. Pia changamoto ya kushikamana na teknolojia mpya au mabadiliko yasiyo tarajiwa.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inawakikisha uwekaji wa madili, uwazi katika maamuzi, eshima kwa wafanya kazi, usalama kazini, fursa sawa za maendeleu na uwajibikaji katika kila kipengele cha kazi. Sera hizi zinasaidia kuunda mazingira bora ya kazi na timu yenye mshikamano.